Tabia ambayo mimi naipenda kwa wengine ni watu ambao ni wakarimu na kila wakati wako tayari kusaidia jambo la pili ambapo mimi napenda kwa watu wengini ni watu ambao kila wakati ama kila siku wako tayari kusema ukweli bila hata kusema uongo wakati wowote.